Naeza sema napenda kuenda madukani wakati wa asubuhi. Au alasiri ya mapema asubuhi napenda kwa sababu maduka uwa hayana msongamano mkubwa. Asa na wauzaji uwa ni watulivu zaidi pia ni rahisi kupata bidhaa zilizo mpya asa vyakula kama mboga matunda na samaki. Wakati huo pia uwa akili imetulia na hivo kufanya mamuzi uwa ya haraka sana. Pia alasiri ya mapema inafaa kwa sababu kazi nyingi za ziku huwa tayari nimemaliza. Naweza kuchukua muda wangu kulinganisha bei kuuliza maswali na kuchagua vitu kwa makini. Sipeni saanda kuenda madukani jioni au usiku kwa sababu watu ni wengi na kelele huwa nyingi na wakati mwingine uchovu. Ufanya mtu achukue vitu asivo viitaji.

Ndiyo, napenda chakula cha araka lakini si kwa kila wakati. Nakipenda zaidi pale ninapokuwa na araka na nimechoka au sina mda wa kupika. Vyakula kama chipsi, kuku wa kukaanga au sandiwichi inasaidia kushiba kwa muda mfupi na ni rahisi kuvipata. Hata hivyo sipendi kukitegemea sana, kwa sababu najua mara nyingi huwa na mafuta mengi, na si bora kiafya nikikitumia kupita kiasi. Eeh napenda zaidi chakula cha nyumbani kwa sababu najua kinapikwaje na kina virutubisho bora. Kwa hiyo chakula cha haraka kwangu ni kwa dharura au kwa kuniongeza tu. Muda nikingojea masaa mwafaka.

Ndio, napenda kuendesha baisikeli, ni moja ya shughuli zinazonichanganya, burudani, mazoezi, kwa njia nzuri sana. Kuendesha baisikeli hunifanya nijisikie huru, hasa nikiwa barabarani au sehemu zenye mandhari mazuri ya hewa safi. Pia napenda baisikeli kwa sababu, inasaidia afya ya mwili, akili, inajenga misuli ya miguu, na punguza mawazo na inaisaidia kukaa fiti bila gharama kubwa. Wakati mwingine napenda kuendesha baisikeli pekee yangu kwa utulivu. Na wakati mwigine na marafiki kwa ajili ya kufurahia na kuongea. Kwa ujumla hiu hunisaidia tu kwa usafiri pia ya kusaidia kupumzika na kunijenga kiafya.

Naeza sema kwa kawaida. Nina lala kwa masaa saba. Kila usiku naona huo ni muda mzuri unao nisaidia mwili kupumzika. Na akili kuwa tayari kwa kazi za siku inayofuata. Nikilala masaa hayo na amka nikiwa na nguvu. Umakini mzuri na hali nzuri ya kufanya kazi. Wakati mwingine naweza kubadilika kidogo kulingana na majukumu au ratiba ya siku lakini hujitahidi kuhakikisha sipungui sana usingizi kwa sababu najua usingizi wakutosha ni muhimu kwa afya.